Unakunywa maji mangapi kwa siku? Kwa kawaida, mimi huwa nakunywa maji kiasi cha kuanzia rita tatu mpaka rita tano kwa siku. Hii ni kwa sababu za kiafya na kuufanya mwiri wangu uwe katika hari ya mzunguko sawa na unaoshauriwa kitabibu kwa ajili ya maendeleo ya mwiri na afya kwa ujumra. Kwa maana madaktari wanashauri kwa afya ya kawaida ya mwanadamu Arie Kamilika, anywe maji kiasi cha rita za ujazo, rita tatu mbaka rita tano za ujazo kwa siku.

Unatumia progiramu zipi mara nyingi. Mara nyingi huwa napenda kutumiya progiramu za mitandao ya kijamii kama WhatsApp, Instagram lakini pia kwa sababu ya kazi ninapenda kuwasiliana kupitia barua pepe. Ambazo hizo zote ni njia za mawasiliano na mara nyingi nakuwa na wasiliana na wateja. Nawasiliana na viongozi wangu wa kazini, nawasiliana na ndugu, jamaa na marafiki. Hizo ndizo progiramu ambazo muda mwingi nipo nazitumia. Japo kuwa matumizi ya kupitiliza si kheri kwa afya. Kwa hiyo huwa naweka simu yangu aina, aina ya simu janja lakini na kompiyuta yangu mpakato. Huwa naweka kipima matumizi ambacho ikifika muda husika huwa kinani patia taarifa kwamba matumizi ya mepitiliza hivyo unatakiwa ufunge uwache kutumia progiramu hizi kwa muda na wakati huu.